La, sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa. Nimezaliwa kijijini nikaja mjini kwa sababu ya kutafuta kwa hivo nipo mbali, nipo kama kilomita mia sita ishirini na pale nilipozaliwa. Nadhani unapokuwa mkubwa ni vizuri kutafuta mahali ambapo kuna nafasi za upato. Hivo watu wengi huwa tunatoka vijijini, tukaja mijini. Kwa sababu ya kutafuta hela. Ingawaje wakati mwingi nipo kijijini kwa sababu kule ndipo ambapo wanangu wapo. Kwa hivo huwa narudi sana kijijini. Lakini kuishi kwenyewe nadhani mara nyingi sana nimekaa jijini.

Nina hisia tofauti nadhani zinatokana na wasilisho linafanywa wapi kwa ajili gani. Kwa mfano unapuwasilisha mipango ya uanzilishi wa biashara kwa waweka hazina. Huwa ni ngumu kidogo. Huwa kuna ule uoga wa kufeli, kuna ule uoga wa kutowafurahisha. Kuna ule uoga wa kushindwa kupeana. Ile idea yako vizuri mbele yao. Kwa hivyo iyo hunipa uoga kidogo. Lakini napofanya wasilisho kwa kazi ambayo nishaifanya kwa mtu ambaye tumeelewana tukamfanyia kazi kwa mteja huwa inakuwa rahisi sana kuro. Wasilisho kwangu inalingana kwamba ni wapi na ni kipi tunachowasilisha kuhusu. Kwa hivyo inanipa hisia ya mseto hisia sema tu kwa umoja. Kwa maana hii inalingana ni kipi tunachowasilisha. Na wakati gani mbele ya kina nani.

Inalingana picha zipi. Kwa mfano mi hupenda sana kupiga picha ya mazingira na mandhari. Ndege, wanyama pori au vitu tu vya kushitusha na kushangaza vinavyopatikana katika dunia. Lakini picha zangu mimi mwenyewe. Huchukua muda sana kuzipiga. Sipendi picha zangu. Lakini napenda kupiga picha ya vitu kama maeneo ambayo huenda yakawa mapya nimeyaona kwa mara ya kwanza vitu ambavyo vimetokea tu na huenda sitaviona mara kwa mara huwa napenda sana kupiga picha kwa hivyo inalingana ni picha gani simu yangu imejaa picha ambazo ni za wanyamapori ndege na mandhari tofauti tofauti lakini picha zangu mwenye huwa yanichukua muda sana ndo nipige.

Kwa mda mrefu, lengo langu kazini ni kuwa mtu ambae anaweza kuchukua wazo la mteja. Ni kaliunganisha na kulishugulikia kikamilifu Mba nianze kutoka kwa wazo la mteja. Niende nipange, vipi tutafanya hili. Haniweke timu sambamba kwevo, nathani azimio langu kwa bada ya mda mrefu kazini. Ni kama muhandisi ni kuwa na kampuni yangu ya uhandisi ambayo naweza kuchukua idea kutoka kwa mteja. Tukaishuguliki ya kikamilifu kutoka kwa kuchora, kuwanda na kujenga. Na kama mwandishi wa programu wa VBA kwa maana hi ndio kazi ambayo imelipa kwa sana. Matamanio yangu nikufika mahali ambapo naweza kuandaa programu za automation ambazo ni za hali ya juu zaidi ambazo zita saidia kurahisisha kazi kwa wingi kule nje.

Huwa sipendi vipindi vya televisheni. Maranyingi ni kitizama televisheni ni kutizama tu mpira wa mchezo wa soka. Au mara si nyingi haswaa pia mchezo wa Formula One na mchezo wa tenisi. Hivo ndo vitu ambavyo ninaweza kutizama katika televisheni. Ingawaje wanangu wanapenda programu za Nickelodeon ambazo ni za katuni lakini mimi mwenyewe huwa siipendi vipindi wala habari za televisheni na penda sana kutizima cinema tu kupitia Netflix au kuangalia mipira ninapo husika na televisheni.

Kushirikiana na timu, huwa na hakikisha kwamba mawasiliano yote yapo sawa haswa yale anayotoka upande wangu na pia nahakikisha kwamba nimeuliza maswali mahali popote ambapo huenda sikuelewa wanapo fanya uwasilisho wao kufanya kazi na timu imekua nzuri sana wakati huu ambapo naweza kufanya kazi na timu ilio mbali sana nawe kupitia mtandao au kitumia Zoom au Google Meet. Kwa hivyo mawasiliano nadhani ni kitu muhimu sana katika kushirikiana na timu. Mnapogawanya kazi. Mnajua kwamba mwana timu a au mwanatimu ba atashugulikia hili. Na mwanatimu cha atashugulikia kile. Alafu mwanatimu da atashugulikia hiki kingine. Kwa hivyo mawasiliano ndio kitu mbacho nazingatia sana tunapofanya kazi na timu. Kitu kingine mbacho ni cha uzingatizi ni kua mtu mbae anamaliza. Upande wake wa shughuli kwa mda unaofaa ili kupatia timu nyengine hasa unapuandika kama programu ya VBA. Kuna wakati unapewa sehemu ya juu ambayo itaitajika ndiyo sehemu ya ndani ishughuli kiwe kwaivyo inabidi uifanye ndani ya mda uliopewa. Usikoseshe wenzako kazini. Ukawanyima mda au ukawapunguzia mda kwa hivyo nadhani katika timu kitu cha muimu ni mawasiliano na kuzingatizi wa mda.

Mchezo naopenda kutizama. Napenda kutizama mchezo mitatu haswa ambao nafuatilia kwa umakini sana. Mchezo maarufu na ambao nafuatilia sana ni mchezo wa soka. Ni kwa nini napenda mchezo wa soka? Kusema kweli mchezo wa soka ni mchezo ambao una vitu vingi vya kujifunza sio tu, watu wanaopiga na kufuata mpira. Kuna vitu vingi sana vinavohusika katika timu ya soka. Kuanzia kwa nambari ya watazaji na nafasi wanavozicheza jinsi wanavozicheza jinsi kocha anavyopanga timi yake. Mchezo mwingine ambao napenda ni mchezo wa Formula moja. Huu ni mchezo ambao unataka mtu ambae ana uharaka wa hali ya juu. Na pia awe mwangalifu zaidi kwa hivyo. Nadhani mchezo wa Formula moja. Unanifunza kuwa unaweza kuwa mtu mwenye haraka. Na pia ukawa mwangalifu Zaya vitu hivo vili vinaweza endana.

Nimenunua vitu mtandaoni, lakini. Inalingana ni vipi, kwa mfano kama, viungo na, vitu vinavyohusiana na tarakilishi ambazo mie hutumia. Huwa napenda sana kuzinunua mtandaoni kutoka Amazon au New Egg, zikaja katika Kenya kupitia, poti au, kulingana na vile ambavyo zitafika. Pia vitu vingine ambavyo napenda kununua mtandaoni ni. Vitu kama. Televisheni, na, vitu vya elektroniki tu. Lakini vitu vingine napenda kuenda dukani. Kuvitizama mwenyewe vikanifurahisha. Na nikalipa. Kwa hivyo inalingana ni. Kitu gani nachotaka kukinunua wakati huo. Nitaangalia. Kwa hivyo mtandaoni nimenunua vitu lakini siwezi kusema kwamba napenda sana, kununua vitu mtandaoni.

Mfanyibishara bora kwangu aa nazingati ya Elon Musk. Aliponunua Twitter, ilikuwa Twitter ilikuwa hailipiwi kuwa mtu ambaye amesajiliwa kikamilifu akaja, akawa na mijadala, atiati akaambia watu kwamba watalipia beji ya samawati. Watu wakaleta siasa nyingi vurugu akanza kwa kuwaambia watalipa dola ishirini kila mwezi halafu baadaye watu wakasema watalipa dola tanu. Mwishoni wakaelewana akasema kwamba beji ya samawati italipiwa dola nane na imekuwa hivo tangia sasa tangia muda huo mpaka sasa. Ukiangalia alivonunua twitter ilikuwa watu walisema kwamba nii ni ni chaguo mbovu kulingana na zile hela alizotumia lakini alitoa bilioni arubaini na nne za kimarekani. Ikawa inaonekana kama ngumu. Watu wakatolewa kazini kwa wengi. Ikafika mahali kwaivo na nadhani msingi wake wa biashara hasa ukilinganisha pia na kando na twitter ukilinganisha jinsi inavyofanya kazi katika Tesla Au X Corporation ukiona kwamba amefanya kazi SpaceX nini? Ni mtu ambaye anajituma ni mtu ambaye vitu vinakuja kwake kwa sababu anavitafuta, anajituma havijitu kwa sababu ana jina. Na ni mtu ambaye hachoki kile nacho jifunza kutokana kwake ni kwamba fanya kitu, usiangalie kwamba watu wanasema aje fanya kitu, wafrahishe kidogo, waambie kwamba nta ntawatoa, ntawaa cheji hela nyingi halafu wapunguzie ufike mahali ambapo ulitarajia, wao wakiwa na furaha nadhani kuna vitu vingi vya kujifunza kulingana anavofanya biashara yake.

Naam nanunua vitu kutumia simu, inalingana mtandaoni, nanunua viungo na visa vyangu vya tarakilishi. Na vitu vingine ambavyo napenda kuvitoa nje ya nj, nitavinunua kwenye Amazon na New Egg na Ebay na vitu vingine kama hivo. Pia natumia simu kuitisha vitu kwa watu wangu wa mtaani huwa napiga simu naletewa gesi, napiga simu naletewa mboga. Na vitu kama hivo kwa hivo natumia simu sana katika ununuzi wangu. Iwe ni online au katika zile network mbazo nishaziunda kwa watu ambao mie ni mteja wao. Na wao ndio watu wangu wa kunishughulikia.

Rafiki wangu wa karibu zaidi tumepatana chuoni. Tufika ambae tulikuwa na katika kosi moja. Na pia tumeishi nae chumbani. Kwa hivyo ni watu mbao tumepatana chuoni. Mambo tunafaya pamoja. Tumenua hisa kwa pamoja. Tumesaidiana katika ujenzi wa majumba yetu. Tumekopeshana hela tukalipana. Tumenunuliana vitu vingi katika shere zetu za kuzaliwa. Awe rafiki wa kueli nathani ni unapokuwa na marafiki wengi chuoni mnapoondoka. Kila mtu akaenda njia yake huwa ni ngumu sana kupatana au kutaftana. Kupo kunakuwa na hile hali tu ya kujilazimisha kuzungumza na mtu. Lakini hawa ni watu ambao tumependana sana. Tumendelea kuzungumza kila siku Hatukosi kubigiana simu rafiki yangu. Ninachoeza kusema kwake kuambaa. Ni watu wachache sana ambao unaeza wapata wa aina hiyo. Kwevo ni marafiki zangu ambao nawapenda sana. Na ninawaombeya dua kila siku kwamba wawe na maisha marefu enye faraja na mafanikio.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea nitasema kwa kimombo, Galapagos island, kule equador. Nadhani ndio mahali ambapo ndege kwa jina la Darwinian Finch wanapatikana. Ni ndege ambao natamani sana kuwaona kabla niondoke duniani wakiwa katika maeneo yao. Haza ikilinganishwa kwamba wana kimu cha kilomita ambacho kimezunguka kile tunachoita katika lugha ya kimombo Taya radius kwamba ipo kilomita kimoflani kwa kilomita ambapo wakiondoka. Ule uwezo wao wa kuishi unakuwa mchache kidogo. Kwa hivo Delapago's Island. Ndo mahali pa historia ambapo ningependa sana kutembelea. Ni kitu ambacho nashughulikia kwa hivo naimani kwambwa chini.

Naamu. Sio kwamba naweza, huwa najilazimisha. Unajua tangia simu na televisheni na vitu vingi vije tumekua watu ambao wanaamka na kuwa na siku yetu inayodhibitiwa na vijisanduku hivi vidogo vinavyoitwa simu hivyo huwa nachu.

Inalingana kuna wakati unapendelea kuandika na kuna wakati unapendelea kuongea. Lakini mara nyingi napenda kuandika. Maandishi nadhani yanahisia thamiri ya mtu anaezungumza. Hata ikiwa kwamba maongezi yana jinsi unavyoweza kufuatilia. Jinsi mtu anapopanga maneno yake ukaona kile anachosema. Lakini miye napendelea sana kuandika. Kwa sababu kuandika, kuna ule utu, kuna ile voho ya muandishi. Unaposoma kipande chake, iwe ni kitabu, iwe ni ujumbe tuwenye simu. Unaweza kuona hisia zake haswaa zile zikiwa mbichi. Pia mazungumzo mtu anaeza kuyadhabiti. Maandishi sana udhabitiwa lakini ukaweza kuyaangalia kwa kina utaona kuna hisia za mtu ndani ya mandishi kwa hivyo napenda sana kuandika kuliko kuongea.

Napenda sana kunywa kahawa asubuhi. Baada ya kukimbia kabla ya kuingia kazini mahali napopenda kuinywa ni nyumbani kwangu. Bada ya kuinywa huwa nahisi kama nipo sawa. Nahisi kama sehemu na fulani imekamilishwa. Kwa hivyo huwa napoamka asubuhi na kukosa kahawa. Huwa nahisi ni kama kuna sehemu fulani ndani yangu ambayo siipati.

Naeza sema kuwa mimi hupenda kuenda sinema mara moja au labda mbili katika kila mwezi. Na hii huwa ni kulingana na ratiba yangu. Kuna nyakati nina shughuli nyingi kwa hiyo si rahisi sana kuenda mara kwa mara. Lakini kila nikipata mda na warsa na nafasi huwa najitahidi sana kuenda kutizama filamu haswa kama filamu mzuri imetoka. Mie huiona kama ni fursa ya kutoka nje na kubadilisha mazingira. Naamini kinachonivutia kuhusu sinema ni ile hali ya utulivu. Na burudani kwa pamoja kutulia kwenye kiti, kuona picha kubwa na kusikiza sauti vizuri. Na kutangamana na watu baada ya filamu huwa kunafanya nihisi nimejitenga kidogo na mambo yangu ya kila siku. Na ni njia nzuri ya kupumzisha akili na kufraia hadithi bila usumbufu. Ni sinema. Wiki, baada ya wiki au mara ngapi kwa wiki. Lakini naenda labda mara moja au mbili tu katika kila mwezi.

Nam, nachezo sana mchezo ya ubao kama vile mchezo wa chess na labda checkers ndio michezo ambayo napenda kuicheza ya ubao. Ni michezo ambayo naamini inajenga jinsi navyofikiria na kufanya mambo yangu kwa wingi. Unapokutona na ha wachezaji kila mtu ana njia yake ya kucheza inakuwa kidogo inakupa changamoto ambayo lazima ujue jinsi ya kutatua. Pia kitu kingine ambacho na kipenda sana kulingana na michezo ya bodi ni kwamba unatangamana na watu ambao kidogo fikra zao labda ziko kama zako au wako mbele yako kimafikra kidogo kwa hivo. Naamini ni michezo mzuri na naipenda sana.

Naam, napenda sana kula samaki, aina ya samaki ambayo napenda kumla ni samaki wa tilapia. Na mwingine ambaye anajulikana kwa lugha ya kawaida au kule Kisumu kama ambuta. Ni samaki ambao wana ladha halisi na ya kufurahisha sana. Kwa hivyo samaki ni naipenda tu. Naipenda tu.

Juisi au sharubati ya matunda ambayo naipenda sana ni sharubati ya maembe iliochanganywa na nanasi. Napenda tu ichanganywe kwamba maembe yanapokuenda mawili nanasi lije moja vipande vile haswa so sio zima. Nadhani ni mchanganyiko ambao unaleta unaleta mwonekano na juisi ambayo ni tamu kwa aina fulani tofauti sana na nyingine sipendi ikiwa pekee ya kwa mfano juisi ya maembe huwa haitanifurahisha kama inavyochanganywa na ya nanasi hvo juisi ya nanasi na maembe ilio changanywa ndio juisi ambayo naipenda sana mimi.

Mafunzo ambao nengependa kupata kazini ni jinsi ya kusuluisha migogoro haswa unapokuwa kwamba sio wewe umekosa. Lakini mwenzako anaona kama wewe ndio mwenye makosa. Dhani ni baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu sana kujua haswa kazini. Alafu pia mafunzo mengine ambao ninengependa kupata kazini ni jinsi ya kuwafamisha watu kwamba makosa yaliyotokea kazini. Hasa kama kuandika programu, sio yako, wala ni yao na kwamba wanastaili waangalie kutoka upande wao bila kuwadhuru, bila kuonekana mbaya, au vitu kama hivo. Kwa wana amini, hayo ndio mafunzo mawili ambayo kama kutatokea mtu ambae, anaweza kutufunza sisi kazini nadhani takuwanza.

Wikendi huwa napenda sana kufanya kazi za nyumba mipangilio, kupiga deki, osha nguo na vitu vinginevyo hivyo asubuhi. Jumamosi huwa siku yangu ya kukimbia kwa hivyo huwa nakimbia asubuhi saa kumi na moja. Jumapili huwa siku yangu ya kusoma kwa hivyo ninapoamka huwa nasoma kitabu alafu jioni baadaye kama kuna michezo ya ligi kuu ya uingereza huwa tunakwenda na marafiki kuitizama katika klabu. Au inaeza kuwa katika nyumba ya rafiki yeyote kati yetu ambaye amekubali kutualika nyumbani kwake. Nadhani wikendi huwa nataka sana kupumzika kujisahaulisha mambo ya kazi na nini huwa sipendi mambo mengi wikendi. Labda ikatokea dharura tu ambayo lazima ishughulikiwe ndo utaona kwamba nafanya kitu tofauti na kile cha kujifurahisha tu.

Mwalimu naye mkumbuka kutoka shule nadhani ni mwalimu alienifunza somo la kingereza katika shule ya upili. Na mwalimu ambaye alitufunza somo la uhandisi wa maji ilipokuwa chuoni. Ni walimu ambao niliona njia yao ya kufunza ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ya kuelewa haraka. Na ni watu mbao walielewa kwamba kila mwanafunzi ana uwezo tofauti. Na ni watu ambao walijitolea sana. Na ni watu ambao wamefanya kazi yao viema sana. Kwa hivyo ni walimu wangu wawili ambao nitawa kumbuka sana maishani. Kwa maana wamenipa msingi wa vitu vingi sana maishani.